Kwa hakika, mimi napenda sana kuenda pwani. Hasa kule Mombasa, Diani, kule Pirates Beach, kule Lamu, kule Mtuapa. Napenda sana, huko kuna starehe, kuna bahari, kuna ile beach, kuna kuogelea, kuna chakula tamu. Napenda pwani. Pwani ya Kenya, Mombasa.